Sherehe ni nayoipenda zaidi ni krismasi kwa sababu huwaleta watu pamoja kwa njia ambayo matukio machache hufanya. Na furaia isia ya uchangamfu, fukarimu na tafakari inayokuja na msimo huo wa krismasi. Familia na marafiki hukusanyika ili kushiriki milo, kubadilishana zawadi na kuunda kumbukumbu za kudumu. Ninadhamani mila kwa kama vile kupamba nyumba kusikiliza mziki na kuchukua muda wa kuwadhamini wapendwa zaidi ya sherehe krismasi inanikumbusha umuhimu wa wema shukrani na kuwepo wengine jambo ambalo hufanya sherehe hio kua na maono na kuridhisha.

Je? Unapenda chakula cha haraka. Jibu la kweli ni ndio. Lakini kwa usawa wakufikiri. Chakula cha haraka kime kuwa sehemu kubwa ya maisha ya kisasa. Hasa katika ulimuengu wa kasi ambapo muda ni mdogo na uraisi ni muhimu. Iwe wewe ni mwanafunzi, unakimbia kati ya madarasa, mfanya kazi, mwenye ratiba, ngumu au mtu anaitamani tu mlo wa haraka, chakula cha haraka mara nyingi, uhisi kama suluhisho raisi zaidi. Kinapatikana kwa raisi, cha bei nafuu na kinafahamika, haijalishi uko wapi. Kwa kawaida, unaweza kupata mahali pa kutoa kitu cha haraka na kuridhisha. Unachothamini zaidi kuhusu chakula cha haraka ni udhabiti waki. Unajua, unachopata kila wakati, latha haibadiliki maranyingi. Waminifu huo, unaweza kuwa wakufariji. Migahawa ya vyakula vya haraka pia hutoa aina mbalimbali kwanzia baga na chipsi, hadi raps, kuku, saladi na vijindamlo. Kuna kitu kwa karibu kila mtu. Binafsi linapokuja swala la latha ni nachopenda zaidi ni vanila, vinyago vya maziwa na vya vanila, ice creamu ya vanila au hata udumu raisi ya vanila ni chaguo zangu. Kuna kitu kisicho pitwa na wakati kinachofariji kuhusu vanila ni rahisi laini na hakiwezi kuzidi.